Niliona jua linachomoza juu ya bahari kwa mara ya kwanza ukimia ule rangi zikibadilika polipole halafu nikahisi muda umesimama.

Natoa sadaka si lazima uwe mkubwa hata kidogo kina maana kusaidia mwenye uhitaji, kuchangia kanisani, au hata kutoa mda na nguvu kukusaidia wengine inaleta furaha ya ndani.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na paasili kama kijijini au karibu na maji mahali penye hewa safi kelele chache watu wa kawaida na mazingira ya nayokupana fasi ya kufikiria.

Ningependa kumfuga mbwa kwa kuwa ni mtiifu na rafiki wa kweli. Anasaidia ulinzi na usalama. Anapenda kushirikiana na binadamu kwa kucheza na mawazo.

Ndivyo, napenda kuvaa vipuli sana sana vilivyo rahisi na vya staha, vinavyoendana na mavazi na tukio, si vikubwa sana mbali, vinavyoongeza mvuto wa upole.

Nafuwa mguo maramoja au mbili kwa wiki, inategemea pia na shuguli nilizo nazo, nikiwa na kazi nyingi au michezo, huenda marambili, wiki tulivu maramoja inatosha.

Mara nyingi nacheza na marafiki wenzangu. Inawezakuwa michezo midogo ya burudani, mazoezi ya pamoja au hata michezo ya akili. Cha muhimu kufurahi kupumzika na kuimarisha uhusiano wetu.

Ndiyo, nimenunua tiketi za tukio hasa tamasha la mziki, mechi ya michezo na kongamano la maarifa. Ni njia nzuri ya kujiburudisha, kujifunza na kushiriki na waja wengine.

Napenda kienda pwani upepo wa bahari sauti ya mawimbi na mchanga laini inanipa utulivu na furaha ni mahali pazuri pa kupumzika kutembea na kufikiria kwa amani.

Naanza kwa kujitayarisha kimwili na kiakili na futa pumzi chache nikiwa mtulivu na jiweka sawa kwa siku. Kisha naanza majukumu ya siku kwa mpangilio nikilenga kuwa makini.

Ninaweka malengo wazi na mpangilio vizuri nagawanya kazi kubwa kuwa hatua ndogo, nazingatia kazi moja kwa wakati na napanga mapumziko mafupi ili kuepuka kuchoka.

Ninatumia muda kupumuzika nyumbani kusoma au kutazama filamu kutembea kidogo nje na kuwasiliana na marafiki au familia pia napenda kupanga wiki inayofuata ili nianze nikiwa tayari.

Ni mji mdogo mtulivu ulio na barabara za vumbi na nyumba zilizo karibiana asubuhi kulikua na harufu ya chai na mkate watoto wakikimbia kwenda shule na watu wakisalimiana bila haraka.

Napenda mvua kwa sababu huniletea utulivu na hali ya upya. Sauti ya matone ikidondoka hewa kuwa safi na mazingira kubadilika ghafla. Ni wakati mzuri wa kupumzika kutafakari au kunywa chai moto ukiwa ndani.

Napenda kupika kwa sababu hunipa furaha ya kujaribu ladha mpya na kujifunza. Napenda vyakula rahisi vyenye afya hasa vile vinavyo husisha mboga na viungo asili.